Nimewayi kuona bahari ya hindi. Bahari kubwa yenye uzuri wa kipeke. Maji yake ya bluu hungaa nchi ya jua yakisonga kwa mawimbi ya taratipu yanaotoa sauti ya kutuliza. Upepo mwanana ubeba arufu ya chumvi. Chumvi huku mchango wa mfukwe ukiwa laini chini ya miguu. Bahari hii inaviumbe wengi kama samaki na matumbawe. Na pia ni chanzo muhimu ya biashara. Usafi na maisha kwa jami zinazoishi kando kando. Kwa wengi uleta utulivu, riziki na mvuto wakiutalii usiotosha na mutumaini mpya daima.